Ninapoandaa ripoti za kazi hutumia kompyuta kama chombo kikuu kwa sababu hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Usahihi na mpangilio mzuri. Katika mazingira ya kazi ya kisasa kuandaa ripoti kwa kutumia kompyuta si tu jambo la kawaida. Bali ni hitaji muhimu ili kuhakikisha taarifa zinawasilishwa kwa ubora wa juu na kwa wakati unaofaa. Kwanza kutumia kompyuta hunirahisishia kuandika na kuhariri ripoti kwa haraka. Endapo kuna kosa la kutahajia au taarifa inayohitaji kurekebishwa naweza kufanya mabadiliko papo hapo bila kuanza upya. Hii huokoa muda na kuhakikisha ripoti inaendelea kuboreshwa hadi kufikia kiwango kinachotakiwa. Pili kompyuta hunisaidia kuhakikisha usahihi wa taarifa. Ninapotumia programu kama Word au Spreadsheets ninaweza kuhesabu takwimu kwa usahihi. Kupanga data kwa mpangilio unaoeleweka. Na kuepuka makosa ya kihesabu ambayo yanaweza kutokea nikitumia njia za mkono. Usahihi huu ni muhimu sana hasa katika ripoti za kifedha, kiutendaji au kitaaluma. Tena, kutumia kompyuta hunipa uwezo wa kuhifadhi na kurejea ripoti za awali kwa urahisi. Ripoti zote huhifadhiwa katika mafaili yaliyoandaliwa vizuri. Jambo linalonirahisishia kulinganisha taarifa kufuatilia maendeleo ya kazi na kutoa rejea inapohitajika. Hiyo huongozea, uwajibikaji na uwazi katika kazi zangu. Vilevile, kompyuta hunisaidia kupanga ripoti kwa mwonekano wa kitaaluma. Ninaweza kutumia vichwa vya habari, jedwali, grafu na chat ili kuwasilisha taarifa kwa njia inayoeleweka na kuvutia. Mwonekano mzuri wa ripoti hufanya msomaji aelewe haraka na kuongeza uzito wa taarifa zinazowasilishwa. Pia, kutumia kompyuta hunirahisishia kushirikisha ripoti na wengine. Ninaweza kutuma ripoti kwa baruapepe, kuishirikisha mtandaoni au kuichapisha kwa urahisi. Pia huokoa muda na kuhakikisha mawasiliano kazini yanakuwa ya haraka na yenye ufanisi. Zaidi ya hayo, kompyuta hunisaidia kudumisha damu na mpangilio wa kazi. Kila ripoti huwa na muda wake wa maandalizi, marekebisho na uwasilishaji. Kutumia kompyuta, hunirahisisha kufuatilia hatua zote na kuhakikisha. Hakuna sehemu muhimu inayosahaulika. Vilevile, kutumia kompyuta, kunanipa uhakika wa usalama wa taarifa. Ripoti muhimu zinaweza kulindwa kwa nyuila, kuhifadhiwa kwenye hifadhi salama, au kuwekwa nakala rudufu. Hii ni muhimu sana ili kuepuka kupotea kwa taarifa au kuingiliwa na watu wasiohusika. Mwisho kabisa. Kuandaa ripoti kwa kutumia kompyuta hunifanya niwe mwenye ufanisi zaidi. Kanisani. Kazini. Ninaweza kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, kuzingatia ubora wa taarifa na kuhakikisha ripoti zinawashilishwa kwa wakati bila presha kubwa.

Katika safari yangu ya kazi, mafanikio ya binafsi ni nayo thamini zaidi, si tu cheo au mshahara. Bali ni maadili, na tabia njema, nilizo jijengea mambazo hunifanya, niwe mfanyikazi bora na mtu mwenye mchango chanya kazini. Miungoni mwa mafanifikio hayo, yale ni nayo thamini zaidi ni nidhamu. Kufanya kazi kwa bidii na kuwa mwenye tija. Kwanza, nidhamu ni mafanikio makubwa sana kwangu. Nidhamu hunisaidia kuheshimu muda. Kufuata taratibu za kazi na kutimiza majukumu yangu bila kusukuma. Kuwa na nidhamu, kuna maanisha na weza kujisimamia mwenyewe hata bila usimamizi wa karibu. Hili ni jambo muhimu sana katika mazingira ya kazi. Kwa sababu linaongeza imani ya waajiri na wenzangu kwangu. Pili kufanya kazi kwa bidii ni jambo jingine linaloli thamini sana nimejifunza kuwa mafanikio ya kweli hayaji kwa bahati. Bali kwa jitihada endelevu na kujituma. Kufanya kazi kwa bidii kuna nifanya niwe tayari kujitolea, muda na nguvu, kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora, unaotakiwa. Hii ime nisaidia kukabiliana na changa moto kazini bila kukata tamaa. Tatu, kuwa mwenye tija ni mafanikio ya binafsi nayo jivunia sana. Kuwa na tija kuna maanisha kuwa na matokeo ya kazi yangu yanaonekana yana mchango wa moja kwa moja kwa mafanikio ya taasisi au team. Ninapofanya kazi kwa mpangilio, kwa umakini na kwa ufanisi naona matunda ya juhudi zangu. Jambo linalonipa motisha ya kuendelea kuboresha zaidi. Vile vile, mafanikio haya yamenisaidia kujenga heshima na uaminifu kazini. Wenzangu na wasimamizi wanaponiona. Kama mtu mwenye ni dhamu, bidii na tija, huwa wananiamini kwa majukumu makubwa zaidi. Hii hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kuwasehemu muhimu yatimu. Pia, maadili haya ya menisaidia kukua binafsi na kitaaluma. Nidhamu hunifanya nijifunze kupanga muda wangu vizuri, bidii nae hunifanya niwe tayari kujifunza mambo mapya nae tija, hunifanya nitafute njia bora zaidi za kufanya kazi. Hii yote hunisaidia kuwa mfanyikazi anaye endelea kuborega kila siku. Zaidi ya hayo hapa nikimalizia. Mafanikio haya ya binafsi hunipa kuridhika kwa ndani. Kujua kuwa nafanya kazi kwa uaminifu bidii na kwa matokeo mazuri hunifanya nijisikie kumwenye thamani na kuridhika na kazi yangu. Hata kabla ya kutambuliwa na wengine. Mwisho kabisa. Ninathamini mafanikio haya kwa sababu yananijenga kama mtu wa maadili na mchango chanya katika jamii ya kazi. Nidhamu bidii na tija sisifa za muda mfupi. Bali ni msingi ya mafanikio ya kudumu katika taaluma yoyote. Katika kazini zetu.

Katika kazi yangu na mshughulikia kila mteja kwa upendo na unyenyekevu kwa sababu naamini wateja ndiyo msingi wa mafanikio ya biashara au taasisi yoyote. Njia ninayotumia kuwahudumia haijikiti tu kwenye kutoa huduma, bali pia kwenye kujenga mahusiano ya heshima, uaminifu na kuridhika kwa muda mrefu. Kwanza, ninapoanza kushughulikia mteja, kuanza kwa kumsikiliza kwa makini. Kusikiliza ni ishara ya upendo na unyenyekevu. Ninahakikisha mteja anapata nafasi ya kueleza mahitaji yake. Changamoto au matarajio yake bila kukatizwa. Hii hunisaidia kumuelewa vizuri na kutoa suluhisho linalofaa pili, ninamkaribisha mteja kwa lugha nzuri na heshima maneno ninayotumia huwa ya upole yenye saha na yanayoonesha kuwa namdhamini mteja kama binadamu. Si kama chanzo cha faida tu. Unyenyekevu hunisaidia kuondoa hisia za juu chini na kujenga mazingira ya mawasiliano ya wazi na ya kirafiki. Tatu, ninapokutana na changamoto au malalamiko ya mteja mimi hudumisha utulivu na uvumilivu. Kwa kuwa badala ya kujitetea au kuonyesha hasira nachukua muda kuelewa chanzo cha tatizo na kutafuta usuluhisho kwa njia ya amani tena sana. Upendo huo hunisaidia kuona mteja kama mtu anayehitaji msaada si mpinzani. Vile vile, ninajitahidi kutoa huduma kwa uaminifu na uwazi. Kama kuna jambo siwezi kulitekeleza kwa wakati au kwa namna fulani, mimi kumueleza mteja ukweli kwa unyenyekevu. Kwamba mteja wangu, mambo haya siezi kuyatekelezea kwa sasa, tafadhali jaribu baadaye, maneno hayo yatamwingia mteja na kumtuliza moyo na kumpa motisha ya kuweza kurudi tena. Uwazi huu, hujenga imani na hufanya mteja ajisikie, kuthaminiwa na kuheshimiwa. Pia, ninazingatia kumpa mteja zaidi ya anachotarajia. Zaidi ya anachotarajia upendo katika huduma huonekana pale unapoongeza juhudi kidogo ili kuhakikisha mteja anaridhika kikamilifu. Kwa kumpa diskaunti wakati mwingine iyo ni mfano mzuri wa kumhakikishia mteja anadhaminiwa. Hii inaweza kuwa ni kufuatilia huduma kutoa ushauri wa ziada au kuhakikisha tatizo linatatuliwa kabisa. Zaidi kwa kumuongezea kwa yale nimesema, shugulikia mteja kwa upendo na unyenyekevu, huwa inatusaidia kujenga sifa njema kazini na kwenye jamii. Wateja wanaohudumiwa vizuri huwa mabolozi wazuri wa biashara au huduma. Na mara nyingi hurudi tena au kuwaleta wengine. Vile vile. Mbinu hii hunijenga binafsi. Kama mfanyikazi na kama binadamu, inanifundisha uvumilivu, huruma na kuheshimu watu wa tabaka zote. Haya ni maadili muhimu sana. Ambayo yanamanufaa, si tu kazini bali pia katika maisha ya kila siku.

Muandishi wa vitabu ninae mpenda sana ni Mark Douglas Ambaye anajulikana sana kwa kuandika vitabu vinavyo husu, saikolojia ya biashara. Hasa katika masoko ya kifedha kama forex, stocks na futures. Sababu kuu ya kumpenda Mark Douglas Si tu kwa sababu aliandika kuhusu trading bali kwa sababu alielewa kwa undani sana akili ya binadamu na jinsi inavyoathiri maamuzi ya kifedha. Kwanza kabisa Mark Douglas alileta mtazamo tofauti kabisa kuhusu mambo ya kifedha. Watu wengi hudhani trading ni suala la mikakati. Mikakati indicators na vitu zingine pekee lakini yeye alisisitiza kuwa akili ya anae fanya mambo na trading ndiyo silaha kubwa au adui mkubwa zaidi. Alifundisha kuwa hata ukiwa na mfumo mbora duniani bila nidhamu ya akili bado unaweza kushindwa. Hii ni ukweli ambao nimeuona wazi katika safari hii ya fedha ya forex. Moja ya vitabu vyake maarufu sana ni Trading in the Zone. Kitabu hiki kilinifundisha umuhimu wa kudibithi hisia kama hofu, tamaa na hasira Mark Douglas alieleza kuwa soko halina hisia. Lakini anae fanya Forex, ndiye huleta hisia sokoni nilipo fahamu hili nilianza kuona Forex si kama kamari bali kazi ya kitaaluma inayohitaji utulivu wa akili na nidhamu. Pili, Mark Douglas alifundisha dana ya kuwajibika kikamilifu kwa maamuzi yangu. Alisema kuwa anayefanya Forex, aliekomaa haumtupi lawama soko, broker au habari. Badala yake anajua kuwa kila trade ni uwamuzi wake binafsi. Hii imenisaidia sana katika kujijenga kama trader mwenye uajibikaji na kukubali matokeo bila kujilaumu kupita kiasi. Zahaidi ya hayo Mark Douglas. Alizungumuza sana kuhusu uwezekano. Alieleza kuwa hakuna trade ilio na uhakika wa asilimia miamoja. Kila trade ina uwezekano wa kushinda au kushindwa. Mtu anapokubali ukweli huu anaacha kuogopa hasara na anaanza kufuata mpango wake kwa nidhamu. Mafundisho haya yamenisaidia kupunguza hofu na kufanya maamuzi kwa utulivu. Vile vile, ninampenda Mark Douglas kwa sababu hakuwai kuuza ndoto za utajiri wa araka. Alikuwa mkweli na uwazi kwamba, trading ni safari ngumu inayoitaji muda, mazoezi na ukuwaji wa kisaikolojia. Hii ilinisaidia kuwa na matarajio sahihi na kuwacha tamaa ya kupata pesa za haraka bila mchakato. Pia, maandishi yake yalikuwa rahisi kueleweka lakini yenye uzito mkubwa wa maana. Hakutumia luga ngumu sana bali mifano ya maisha halisi ambayo trader yeyote angeweza kuelewa. Hii ilifanya vitabu vyake visomwe na wanoanza hadi traders walio bobea.

Wakati ninapokuwa katika hali ya furaha, ninajifurahisha kwa kusikiliza muziki na kucheza ama kusakata kiuno. Hizi ni njia mbili ambazo hunifanya, nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye shukurani kwa maisha. Furaha inapokuja naamini ni muhimu kuiruhusu ijieleze na muziki pamoja na kucheza hunipa nafasi hiyo kikamilifu. Kwanza, muziki una nafasi kubwa sana katika maisha yangu. Ninapokuwa na furaha, huchagua muziki unaolingana na hali yangu ya moyo. Wakati mwingine nyimbo za dini, zinazonifanya nimshukuru mungu na kutambua baraka nilizo nazo. Nyakati nyingine ni muziki wa kawaida, unaonipa nishati na kunifanya nitabasamu. Muziki hunisaidia kuendeleza furaha yangu na kuifanya idumu kwa muda mrefu zaidi. Pili, kucheza ni njia ya kuonyesha furaha bila maneno. Sihitaji kuwa mtaalamu wa kucheza, bali najiwachilia tu kulingana na mdundo wa muziki. Ninapocheza najisikia huru kiakili na kimwili huondoa mawazo mazito na kunifanya nijisikie mwepesi kabisa kucheza pia hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili bila hata kutambua jambo linaloboresha afya yangu kwa ujumla. Tatu, kucheza na kusikiliza muziki hupunguza msongo wa mawazo hata kama kulikuwa na changamoto kabla ya kufurahi. Muziki hunisaidia kuwachilia shinikizo hilo. Furaha inakuwa njia ya kujijenga upya na kupata nguvu mpya za kuendelea na majukumu ya maisha. Vile vile ninapoelekea kumalizia ninapokuwa na furaha na ninasikiliza muziki au kucheza. Nahisi muunganiko mzuri katika akili yangu. Mwili na roho kwa pamoja. Ni wakati ambao ninajisikia mimi mwenyewe. Bila hofu ya kuhukumiwa. Hali hii hunipa kujiamini zaidi na mtazamo chanya kuhusu maisha. Pia, muziki hunikumbusha nyakati nzuri za maisha yangu tena na tena. Kwa mfano, mafanikio nilioyapata, malengo niliyofikia, na hata safari ndefu niliyopitia. Hii hunifanya kuthamini hatua niliyofika na kunipa motisha ya kuendelea kusonga mbele. Kwa upande mwingine, ninapokuwa na furaha napenda kushirikisha furaha hiyo na wengine. Wengine kama marafiki zangu, wazazi wangu, ndugu zangu, wote nawahusisha katika furaha yangu nijisikie ni kama nafurahia na jamii nzima. Kucheza au kusikiliza muziki na marafiki au familia, huifanya furaha iwe mara dufu. Inajenga mahusiano mazuri na kuleta hali ya umoja na amani. Zaidi ya yote ninajifurahisha kwa njia hizi kwa sababu hazihitaji gharama kubwa. Lakini faida yake ni kubwa sana. Muziki upo kila mahali na kucheza ni kitu cha asili kabisa kwa binadamu. Hivyo, ninapokuwa na furaha, furaha tele, nachagua njia rahisi, lakini yenye maana ya kuifurahia kikamilifu sana.

Kwa sasa, ninaendelea na masomo ya kozi ya health education katika chuo kikuu. Niliamua kuchagua kozi hii kwa sababu ninania ya dhati ya kusaidia watu kuelewa umuhimu wa afya bora na kuahamasisha kuishi maisha yenye afya. Kwangu mimi, elimu ya afya, sio tu taaluma bali niwito wa maisha. Kwanza, health education ni kozi inayolenga kutoa maarifa sahihi, kuhusu afya, kuzuhia magonjwa na kukuza tabia njema za kiafya katika jami. Kupitia masomo haya, ninajifunza kuhusu lishe bora, usafi wa mazingira, afya ya akili, magonjwa ya kuambukiza na yasio ambukiza. Afya ya uzazi pamoja na mbinu bora za kufundisha na kuelimisha Jamii. Masomo haya yamenisaidia kuelewa kuwa kinga ni bora kuliko tiba. Sababu kubwa ilio nisukuma kuchagua kozi hii ni upendo wangu kwa watu wa jamii kwa jumla. Nimegundua kuwa watu wengi hukosa uelewa sahihi kuhusu afya. Na mara nyingi huingia kwenye matatizo ya kiafya ambayo yangeweza kuepukika kama wangekua na taarifa sahihi. Hivyo, niliona ni muhimu kuchukua nafasi ya kuwa mtu anaye sambaza maarifa hayo ili kusaidia kuboresha maisha yetu. Kozi hii nili ichagua kupitia mfumo wa serikali ambao unaitwa KUSP, KUCCPS, ambayo ilieza kuniwezesha kunipa na kunielekeza hadi chuo kikuu ambacho nitakacho enda. Katika masomo yangu nasisitiza sana umuhimu wa elimu ya afya katika kuzuia magonjwa kama kisukari shinikizo, ladamu, magonjwa ya moyo, pamoja na changamoto za afya ya akili. Nimejifunza kuwa mabadiliko madogo katika mtindo wa maisha wetu wa kila siku kama kufanya mazoezi, kulavyakula bora, kunyww maji ya kutosha na kuthibiti msongo wa mawazo ya naweza kuleta tofauti kubwa katika afya yetu sisi wote ama ya binadamu wote. Zahidi ya hapo, kozi ya health education imenifundisha study za mawasiliano na uelimishaji. Si kila mtu anelewa taarifa za afya kwa luga ya kitaalamu. Hivyo nimejifunza jinsi ya kuwasilisha ujumbe wa afya kwa njia rahisi ili itakayo elewekwa ama eleweka na inayo wavutia kwa makundi mbalimbali ya jamii. Iwe ni vijana, wazee na wanafunzi au familia. Vile vile, masomo haya yamenisaidia kuelewa changamoto za mifumo ya afya katika jami. Nimejifunza jinsi umaskini, ukosefu wa elimu na mila fulani zinavyo athiri afya ya watu. Uelewa huu unanisaidia kuwa na huruma zaidi na mtazamo mpana katika kushugulikia maswala ya afya bila kuhukumu. Ninathamini pia kipengele cha mafunzo kwa vitendo katika kozi hii kupitia mafunzo ya vitendo. Natafiti ndogo ndogo. Nimepata fursa ya kuingiliana na jami. Kusikiliza changamoto zao na kuwashauri kwanjia inayoheshimu tamaduni zao. Hii imenijenga kuwa mtaalamu wa afya mwenye unyenyekevu na uelewa wa kina. Kwa upande na malengo yangu ya baadae, ninatamani kuwa mtaalamu wa elimu ya afya anayeheshimika.

Asubuhi, ninapoamka huanza siku yangu kwa kunywa maji ya limau. Huu ni utaratibu muhimu sana kwangu kwa sababu hunisaidia kuamsha mwili. Kusafisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kunipa hali ya uhai kabla ya kula au kunywa kitu kingine. Maji ya limau hunifanya nijisikie mwepesi na tayari kuanza shughuli za siku. Baada ya kunywa maji ya lima huwa nanywa chai ya maziwa. Chai ya maziwa hunipa nguvu na kunisaidia kuwa macho. Hasa asubuhi ninapohitaji kuanza siku kwa umakini. Harufu na ladha ya chai hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie nipo tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Pia maziwa huongeza virutubisho kama kalsiamu ambavyo ni muhimu kwa mifupa na afya kwa ujumla. Pia protini ambayo inaunda misuli yangu yawe ya afya. Baadae, nakula wali kama sehemu ya kifungua kinywa. Watu wengi huona wali kama chakula cha mchana au jioni. Lakini kwangu, wali si chanzo kizuri cha nishati asubuhi. Ni chanzo, wali ni chanzo kizuri cha nishati asubuhi. Wali hunipa nguvu ya kudumu ambayo hunisaidia kufanya kazi au kusoma bila kuhisi kuchoka mapema. Pia ni chakula kinachoshikamana na mfumo wangu wa mmengenya. Utaratibu huu wakula asubui umejengwa kwa muda na umeendana na maitaji ya mwili wangu. Ninathamini kifungua kinywa kwa sababu ndicho chakula cha kwanza kinachoweka mwelekeo wa siku nzima. Kuanzia siku kwa vinywaji na chakula kinachonipa nguvu na utulivu hunisaidia kuwa na umakini mzuri katika masomo na shughuli nyingine. Kwa zaidi ya yale nimesema, kunywa maji ya limau asubuhi, hunisaidia pia kukuza nidhamu ya kujitunza. Ni ishara ya kuanza siku kwa makusudi na mpangilio. Hata kabla ya kazi au masomo, tayari najitunza kiafya. Pia chai ya maziwa na wali ni vyakula ambavyo vinanilietea faraja ya kihisia. Vimenikumbusha nyumbani na maisha ya kawaida. Jambo linalolipa utulivu wa moyo kabla ya kukabiliana na changamoto za siku. Kutokana na masomo yangu ya health education, nimejifunza umuhimu wa kula kifungua kinywa kilicho na uwiano mzuri wa virutubisho. Ingawa, ninapenda vyakula hivi, pia huwa makini kusikiliza mwili wangu na kubadilisha kiasi kulingana na shughuli za siku. Kifungua kinyua kwa ujumla, kifungua kinyua changu cha kawaida ni maji ya limau. Chai ya maziwa na wali kwa sababu hunipa nguvu umakini na mwanzo mzuri wa siku. Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku nikiwa na hali mzuri ya mwili na akili.

Na penda sana kuwa katika maeneo yenye amani, utulivu na usumbufu mdogo. Aina hii ya mazingira hunifanya nijisikie salama kiakili. Nikiwa huru kufikiri kwa kina na nikiwa nauwezo wa kujitambua na kujipanga vizuri. Kwangu mimi, amani ya mazingira ni msingi muhimu wa ustawi wa akili na mafanikio ya maisha kwa ujumla. Kwanza, maeneo tulivu hunisaidia kupunguza kelele za nje na zandani. Katika dunia ya leo iliojaa pilkapilka, kelele nyingi na msongamano huweza kuchosha akili bila hata kutambua. Ninapokuwa mahali penye utulivu akili yangu hupata nafasi ya kupumua, kupanga mawazo na kuzingatia mambo muhimu zaidi maishani. Pili, napenda maeneo yenye amani kwa sababu hunisaidia kuzingatia malengo yangu. Iwe ni kusoma, kufanya kazi, kutafakari au kupanga hatua zangu za baadaye. Mazingira tulivu hunipa umakini wa hali ya juu. Usumbufu mdogo hunifanya nitumie muda wangu kwa ufanisi na kufanya maamuzi bora. Kuongezea, mazingira ya aina hii hunisaidia kuimarisha afya ya akili utulivu hunipunguzia msongo wa mawazo, wasiwasi na uchovu wa kiakili. Hii ni muhimu sana hasa katika maisha ya kisasa ambapo presha za kazi, masomo na jamii zimeongezeka. Pia maeneo yenye amani hunipa nafasi ya kujifungamanisha na mazingira ya asili. Hewa safi mandhari ya kijani au upepo mwanana hunifanya nigisikie karibu na umbaji wa mungu. Hali hii huniongezea shukrani unyenyekevu na mtazamo chanya kwa maisha. Kwa upande mwingine, kuwa katika mazingira tulivu hunisaidia kudhibiti hisia zangu. Ninapokuwa mbali na kelele na msukosuko huwa rahisi kwangu kubaki mtulivu mwenye subira na mwenye hekima katika maamuzi yangu. Hii ni sifa muhimu katika maisha binafsi na ya kizazi. Zaidi ya hapo, ninapenda maeneo yenye amani kwa sababu hunipa nafasi ya kujisikia huru kuwa mimi mwenyewe, hakuna presha ya nje, hakuna kelele nyingi na hakuna ushindani wa haraka. Ni mazingira ambayo yanaruhusu ukuwaji, wandani na kujijenga pole pole lakini kwa uhakika. Katika masomo na kazi zangu, nimegundua kuwa mafanikio mengi hutokana na uwezo wa kuunda au kuchagua mazingira sahihi. Ndiyo maana ni nadhamini sana kuwa katika maeneo yenye utulivu kwa sababu hunisaidia kutoa matokeo bora bila kuchoka haraka. Vile vile maeneo tulivu hunisaidia pia kuimarisha uhusiano na watu wachache waliopo. Mazungumzo katika mazingira ya amani huwa na kina zaidi, heshima zaidi na maana zaidi, hakuna kukatiza na ku.

Suwali la kama napenda kusimamia au kusimamiwa ni muhimu sana. Hasa katika mazingira ya kazi na maisha ya kitaaluma. Kwa upande wangu napenda yote mawili. Kwa sababu na amini kila moja linanafasi yake kulingana na mazingira. Jukumu na malengo ya pamoja. Kwa ngu mimi uongozi mzuri na ufuwasi mzuri. Singuzo mbili zinazo kamilishana. Kwanza kabisa, napenda kusimamia pale ninapopewa jukumu na uongozi. Kusimamia unipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu wakupanga. Kuongoza na kuahamasisha wengine. Ninapokuwa kiongozi, ninajitahidi kuongoza kwa mfano. Kusikiliza mawazo ya wengine na kuakikisha kila mtu anahisi kutaminiwa. Na mini kiongozi mzuri si yule anayetoa umri tu. Bali ni yule anayewe kwaelekeza wegine kwa eshima na maono ya pamoja. Kusimamia pia hunipa na fasi ya kuchukua uajibikaji. Ninapenda kujua kuwa nipo tayari kubeba matokeo ya maamuzi yangu. Iwe ni mafanikio au changamoto hili hunijenga kuwa mtu mwenye nidamu. Mjasiri na uwezo wa kufanya maamuzi yenye busara kwa maslahi ya kundi zima kwa upande mwingine napenda kusimamiwa pia. Kusimamiwa hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi. Kupokea mwongozo na kuboresha ujuzi wangu. Na amini hakuna mtu anejua kila kitu. Hivyo, kuwa chini ya ungozi mzuri unisaidia kukua kita aluma na binafsi. Pia kusimamiwa hunifundisha unyenyekevu na nidhamu. Kufanya kazi chini ya maelekezo unisaidia kuelewa umuhimu wa kufuata taratibu. Kuheshimu mamlaka na kufanya kazi kwa malengo ya pamoja. Hii ni sifa muhimu kwa mtu yeyote anetaka kuwa kiongozi bora siku za badae. Zaidi ya hayo, kupenda kusimamia na kusimamiwa, kuna nionyesha kuwa nina uwezo wa kubadilika. Na weza kuwa kiongozi leo na mfwasi kesho, bila kuona aibu au udaifu. Uwezo huu hunifanya niwe mtu watimu. Nina yeweza kufanya kazi kwa ufanisi katika nafasi tofauti kulingana na mahitaji ya kazi. Katika mazingira ya kazi nimegundua kuwa mafanikio makubwa hutokea pale ambapo watu wanaelewa kuwa kila jukumu lina umuimu wake. Si kila mtu lazima awe kiongozi kila wakati, na si kila mtu lazima asimamiwe milele. Mabadiliko ya majukumu, ujenga mushikamano na uelewa mzuri ndani ya timu. Vile vile, kupenda pande zote mbili, unisaidia kuwa heshimu viongozi na wafanyikazi wenzangu. Nikiwe nimewahi kusimamia na kusimamiwa ninelewa changamoto za kila upande. Hiyo ninaweza kushirikiana kwa amani na fanifanisi zaidi mwisho kabisa ninaamini kuwa uongozi wa kweli ni huduma. Na ufwasi mzuri ni hekima. Kupenda kusimamia kuna nionyesha utayari wa kuongoza na kupenda kusimamia kuna nionyesha utayari wa kujifunza. Mchanga nyiko huu unijenga kuwa mtaalamu alie koma na mwenye mtazamo mpana.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu ni sehemu muhimu ya maisha yangu na ninauona kama uwezo wa kufikiri kwa njia tofauti. Kurltatua changamoto kwa njia mpya na kuleta mawazo mapya yanayo ongeza thamani katika kile ninachofanya. Ubunifu kwangu si kipaji cha sanaa pekee kii bali ni mtazamo wa maisha. Kwanza ubufu hujitokeza katika namna ninavyofikiri na kufanya maamuzi. Ninapokutana na changamoto sipendi kuangalia suluhisho moja tu. Badala yake, hutafuta njia mbadala, uchunguza mitazamo tofauti na kuchanganya maarifa niliyo nayo ili kupata suluhisho bora. Hii hunisaidia sana katika masomo, kazi na hata maisha ya kila siku. Pili, ubunifu wangu huonekana katika jinsi ninavyowasiliana na watu. Nina jitahidi kueleza mawazo kwa njia rahisi, inayoeleweka na inayo vutia. Iwe ni kupitia mazunguzo, uandishi au mawasilisho na penda kuwasilisha ujumbe kwa njia ambayo inamgusa msikilizaji au msomaji. Zaidi ya hapo, ubunifu wangu hujitokeza katika uwezo wa kuunganisha mambo tofauti. Naweza kuchukua wazo kutoka eneo moja na kulisisha na eneo lingine. Mfano mzuri ni kuunganisha elimu ya afya na teknolojia. Au kuchanganya nidhamu ya kazi na mbinu mpya za kufanya mambo kwa ufanisi. Huu ni uwezo unaosaidia sana katika ulimwengu wa kisasa unaobadilika haraka. Vile vile, ubunifu hunisaidia kuwa mwenye kubadilika kulingana na mazingira. Ninapo kumbana na mabadiliko mengi au changamoto mapya siogopi kubadilika. Badala yake huona mabadiliko kama fursa ya kujifunza na kujaribu njia mpya. Hii hunifanya niwe mtu mwenye udhabiti na maendeleo endelevu. Pia ninatathamini ubunifu kwa sababu hunifanya nijisikie huru. Ninapukuwa na uhuru wa kufikiri na kujaribu mawazo mapya huwa na motisha zaidi na furaha katika kile ninachofanya. Ubunifu huniongezea kujiamini na kunipa hamasa ya kuendelea kuboresha kazi zangu. Katika masomo na kazi, ubunifu hunisaidia kuboresha ubora wa matokeo. Badala ya kufanya mambo kwa mazoea tu, hutafuta namna ya kuyaongeza thamani, kuyaweka rahisi au kuyafanya yawe na atdhari kubwa zaidi. Hii imenisaidia kupata matokeo mazuri na kujitofautisha katika majukumu balimbali. Zaidi ya hayo, ubunifu hunisaidia pia kutatua migogoro na kushugulikia changamoto za kijamii. Kwa kufikiri kwa ubunifu, ninaweza kuona suluhisho linalo heshimu upande zote na kuleta amani banda migogoro mikubwa. Mwisho kabisa ninaamini kuwa ubunifu ni kipaji kinachoweza kuendelezwa. Hivyo, naendelea kujifunza, kusoma, kusikiliza mawazo ya wengine na kujaribu vitu vipya ili kukuza ubunifu wangu zaidi.

Kwanza kabisa, ninapoanza kazi huanza kwa kufanya sala au kuomba kwa mwenyezi mungu. Kwa mimi, kuanza siku ya kazi kwa kusali ni muhimu sana. Sala hii si tu ni ibada, bali pia ni njia ya kujianda kisaikolojia. Na kiakili. Hii hunisaidia kupata utulivu kujiweka katika mtazamo chanya na kuwa na moyo safi kabla kuanza majukumu ya kazi. Hii ni hatua ya msingi kwani moyo wa utulivu na mtazamo mzuri huadhiri moja kwa moja ubora wa kazi ninayoifanya. Baada ya ibada hatua hatua inayofuata ni kukagua kazi niliyofanya awali. Ninahakikisha kuwa kila jambo lililofanywa jana au kwenye sehemu za awali limekamilika kama ilivyo paswa. Hii ni muhimu sana kwani inahakikisha hakuna matatizo yanoyeweza kuendelea au kuongezeka. Kupitia ukaguzi huu, ninaweza kugundua makosa madogo, kutatua changamoto lizobaki na kuhakikisha kila kitu kiko tayari kwa hatua inayofuata. Kukagua kazi ya awali pia hunisaidia kujipanga kwa siku nzima, kwa kuona kilichokamilika na kile ambacho bado kinahitaji kuhitilafishwa. Ninaweza kupanga vipaumbele vyangu kwa ufanisi. Hii inarahisisha kazi na kunisaidia kutumia muda wangu vizuri. Badala ya kuanza kufanya mambo bila mpangilio, utaratibu huu hutoa nidhamu natija katika kila hatua ninayochukua. Zaidi ya kuongezea kuchukua muda wa kuangalia awali kunanipa mtazamo wa kina kwa mfano. Ikiwa kuna miradi au majukumu yanayo endelea, ukaguzi huu hunipa nafasi ya kutathmini maendeleo. Kubaini changamoto na kupanga suluhisho kabla ya kuanza hatua mpya. Hii ni njia bora ya kuzuia presha na kufanya kazi kwa utulivu na ufanisi. Vilevile, kuanza kazi kwa ibada na ukaguzi, kuna hamasisha kuwa na utendaji bora. Kwa kuwa moyo na akili zipo tayari. Ninaweza kushugulikia majukumu yangu kwa uangalifu, umakini na ubora. Hakuna haraka isiyo na mpangilio na kila hatua inachukuliwa kwa makini. Kuongezea, utaratibu huu unanifundisha nidhamu na uwajibikaji. Kuanzia na ibada hadi ukaguzi wa awali, kunanifanya niwe mtu anayejali matokeo yake. Anayejitahidi kila siku kuboresha kazi na anayeheshimu muda na rasilimali zilizopo. Ni njia ya kuhakikisha kuwa kazi inafanyika kwa ufanisi natija. Pia, hatua hii hunisaidia kudumisha mtazamo, chanya na akili tulivu. Napokuwa na amani ya moyo baada kuomba na kukagua kazi niliyofanya awali. Nina uwezo wakushugulikia changamoto mpya bila wasiwasi au msongo wa mawazo. Hii ni msingi wakufanikisha kila siku kwa ubora, mwisho kabisa. Ninapoanza kazi kwa njia hii, kuomba, kisha kukagua kazi ya awali, hununua hofu, hunipa udhabiti wa akili na kuhakikisha kila hatua inayofuata inafanywa kwa busara na uangalifu. Ni njia ambayo inachangia mafanikio yangu ya kila siku maendeleo binafsi na utulivu kazi.

Mimi napendelea sana nyama nyeupe na sababu kubwa ni faida zake ki afya. Ikilinganishiwa na nyama nyekundu kwa kuwa afya yangu ni muhimu sana. Napendelea kuchagua vyakula vinavyoongeza nguvu lishe bora na pia vinavyo rahisisha mmengenyo wa chakula. Kwanza kabisa, nyama nyeupe kama kuku, samaki na bata ni chanzo kizuri cha proteni chenye ubora wa juu. Proteni ni muhimu kwa mwili kwani huchangia ukuaji wa misuli, ukarabati wa seli na nguvu ya mwili kwa ujumla. Kwa hio, kwa kuchagua nyama nyeupe, ninahakika kuwa ninapata virutubisho muhimu bila kuathiri afya ya moyo au mishipa ya damu. Pili, nyama nyeupe ina mafuta madogo zaidi ikilinganishwa na nyama nyekundu. Hii ni muhimu sana katika kudumisha uzito wa mwili na afya ya moyo. Kwa mfano, kula samaki au kuku huchangia kupunguza hatari za sinikizo la damu, cholesterol na magonjwa ya moyo. Yote ambayo ni changamoto zinahusiana na lishe mbaya. Pia napendelea nyama nyeupe kwasababu inapika haraka na rahisi kuandaa. Hii ni muhimu kwa maisha ya kisasa. Ambapo, muda ni kipimo cha dhamani. Ninaweza kuandaa samaki au kuku kwa mbinu mbali mbali. Kuchemsha, kuoka au kukaanga kidogo bila kupoteza ladha au virutubisho muhimu vile vile, nyama nyeupe inaurahisi wa mmengenyo kuliko nyama nyekundu. Mwili huweza kusaga na kufaidika vyema na protini kutoka nyama nyeupe. Jambo ambalo linaongeza ufanisi wa lishe na kuepuka matatizo ya kiafya kama kutojihisi vizuri baada ya chakula. Zaidi ya hapo, napendelea nyama nyeupe kwa sababu ina utofauti mkubwa waladha na matumizi. Samaki unaweza kuandaliwa kwa mchanganyiko wa viungo vya kisasa au vya kienyeji huku kuku ukipikwa kwa njia za asili au za kisasa. Hii inafanya chakula kuwa kitamu na kinachokithi ladha ya mwili na akili. Pia, kula nyama nyeupe kuna saidia kudumisha nishati ya mwili kwa muda mrefu kwa kuwa haina mafuta mengi kama nyekundu. Mwili hutua nguvu pole pole na inasaidia kufanya kazi, masomo au shughuli za kila siku bila kuchoka haraka. Kwa upande wa afya ya akili, kuchagua nyama nyeupe pia kunahusiana na mtazamo wa lishe yenye uwiano. Kwa kuwa mimi ni mwanafunzi wa health education, ninajua kuwa lishe yenye afya inasaidia si tu mwili, bali pia akili. Uwezo wa kuzingatia na mtazamo chanya wa maisha, mwisho kabisa. Napenda nyama nyeupe kwa sababu inaendana na malengo yangu ya kiafya na mtindo wa maisha. Kwa kula nyama nyeupe, badala ya nyekundu mara nyingi, ninaweza kudumisha afya ya moyo, nishati, lishe bora, bila kuathiri furaha ya kula chakula kitamu.

Swala la kuishi mahali ulipozaliwa ni muhimu sana katika maisha ya mtu, ikiwepo mimi. Kwani linahusiana na utambulisho wa familia na historia binafsi. Kwa upande wangu, sio kweli kuwa unaishi mahali ulipozaliwa. Kwa sasa, nipo mbali na nyumbani kutokana na masomo yangu chuoni na shughuli za kazi za muda mfupi. Hali hii imeniacha ni lkabiliane na changamoto mbali mbali, lakini pia imenifundisha mafundisho muhimu ya maisha. Kwanza kabisa, kuishi mbali na nyumbani, kunanifundisha uhuru na kujitegemea. Nilipoishi nyumbani, familia ilikuwa ikishughulikia baadhi ya mahitaji yangu kila siku, kama chakula, usafi au ratiba za kila siku. Kwa sasa, kwa kuwa nipo mbali, nimejifunza kupanga maisha yangu mwenyewe, kudibithi muda na kuhakikisha kila jambo linaenda sawa bila msaada wa karibu wa familia. Pili, hali hii inanifundisha nidhamu na uwajibikaji. Kuishi mbali na nyumbani, kunahitaji kupanga kila kitu kwa umakini wa hali ya juu. Kutoka kwa chakula, ninachokula, masomo ninayofanya. Hadi jinsi ninavyo shughulikia kazi za muda mfupi. Hii imenifundisha kuwa mtu mwenye mpangilio mzuri na mwenye uwezo wakushughulikia changamoto kwa ufanisi. Tatu, kuishi mbali na nyumbani, kunanisaidia kujifunza kuhusu maisha ya wengine. Na tamaduni tofauti tofauti ambayo hailinganishwi na yetu. Ikiwa chuo nipo nacho kipo kwenye mji tofauti au eneo lenye historia tofauti na nyumbani. Ninapata fursa ya kuingiliana na watu wa asili tofauti kuelewa mtazamo wao na kujifunza kuishi kwa pamoja. Hii inapanua akili, huruma na mtazamo wangu wa kijamii vile vile. Kuishi mbali na nyumbani, kunanifundisha ustahimilivu na ujasiri, kutokuwa karibu na familia kunamaanisha kukabiliana na changamoto, msongamano au matatizo bila msaada wa karibu. Hali hii, hunijenga sana uwezo wa kutafuta suluhisho, kuendeleza akili na kuwa mtu anayeweza kuhimili hali ngumu bila kuchoka. Pia kuishi mbali kunanisaidia kujitegemea kifedha. Kwa kuwa, ninafanya kazi za muda mfupi. Ninaona ni muhimu kupanga mapato yangu, kutumia kwa uangalifu na kuekeza katika maslahi yangu ya elimu na maisha ya kila siku. Hii ni study muhimu ambayo sitakuwa nayo kama ningekua nyumbani kila wakati. Kuongezea, kuishi mbali kunanisaidia kuhifadhi urafiki wa familia na marafiki wa mbali. Wakati unakua mbali, unajua kuthamini kila wakati unaotumia na familia na marafiki na unajifunza jinsi ya kuwasiliana kwa njia za kisasa. Kama simu, video call au mitandao ya kijami. Hii inafundisha thamani ya uhusiano na upendo mwisho kabisa ingawa si rahisi kuwa mbali na mahali ulipozaliwa. Hali hii imenisaidia kukua kimaadili, kitaaluma na kiakili. Nimejifunza kuwa maisha ni safari yenye changamoto na fursa na jinsi unavyoweza kutumia muda na nafasi uliwapewa ndio.

Sifa za kiongozi mzuri ni jambo muhimu sana katika jamii. Taasisi na hata katika maisha ya kila siku. Kwa mtazamo wangu, sifa mbili muhimu za hidi kwa kiongozi mzuri ni nidhamu na mvuto wa kiongozi ama karisma. Sifa hizi mbili zikichanganyika, huunda kiongozi anaye heshimika, anayevutia na anaye toa matokeo chanya kwa watu anaowaongoza. Kwanza, nidhamu ni msingi wa uongozi bora. Kiongozi mwenye nidhamu anajua mipaka yake. Anaheshimu muda, sheria na kanuni. Nidhamu umwezesha kiongozi kuwa mfano mzuri kwa wengine. Watu hujifunza zaidi kwa kuangalia matendo kuliko kusikiliza maneno. Hivyo kiongozi mwenye nidhamu hujenga uaminifu na heshima kutoka kwa timu yake. Kiongozi mwenye nidhamu pia ana uthabiti katika maamuzi yake. Haongozwi na hisia za muda mfupi, bali ufanya maamuzi kwa kuzingatia malengo ya muda mrefu. Nidhamu humsaidia kiongozi kusimamia changamoto, presha na vishawishi bila kuyumba. Hii ni sifa muhimu sana hasa katika mazingira yenye changamoto na mabadiliko ya haraka. Pili, karisma ni uwezo wakuvutia, kuhamasisha na kuhamasisha wengine. Kiongozi mwenye karisma anaweza kuwasilisha maoni yake kwa njia inayo waelekeza na inayo wagusa watu. Anaweza kuwafanya watu waamini katika lengo fulani na kuwa tayari kujitoa kulifanikisha. Karisma hujenga motisha na ari ya kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hapo, karisma humsaidia kiongozi kuwasiliana kwa ufanisi. Kiongozi mwenye mvuto ana uwezo wa kusikiliza, kuelewa hisia za wengine na kujibu kwa hekima. Hii kujenga mahusiano mazuri na mazingira chanya ya kazi. Ambapo watu hujisikia kuthaminiwa na kusikilizwa. Muunganiko wa nidhamu na karisma humfanya kiongozi kuwa mukamilifu zaidi. Nidamu humweka kiongozi kwenye mstari sahihi. Wakati karisma humsaidia kuwavuta wengine kufuata mstari huo kwa hiari. Bila Nidamu, Karisma inaweza kuwa maneno matupu. Na bila Karisma, Nidamu inaweza kuonekana kama ukali au umbali. Pia, kiongozi mwenye nidhamu na karisma huwa na maono wazi. Anaelewa, anapotaka kwenda na ana uwezo wakuwahamasisha wengine waone mwelekeo huo. Hii huongeza umoja mshikamano na juhudi za pamoja katika kufikia malengo. Kumalizia, sifa hizi humsaidia kiongozi kushughulikia migogoro kwa busara. Nidhamu humsaidia kubaki mtulivu na haki huku karisma humsaidia kuleta maelewano na kuelewana kati ya pande husika. Hii ni muhimu sana katika kudumisha amani na tija ndani ya timu. Mwisho kabisa, kiongozi mzuri si yule anayependa madaraka. Bali ni yule anayependa kuwahudumia wengine. Nidamu umwezesha kutekeleza wajibu wake kwa uaminifu.

Kwa upande wangu, napenda zaidi kuwa mahali penye kelele kuliko mahali pa kimya. Sababu yangu ni kwa sababu sipendi utulivu. Bali kwa sababu maeneo ya kimya hunifanya nikumbuke siku ngumu au nyakati za huzuni nilizopitia. Kelele kwa upande mwingine hunisaidia kubaki katika hali ya sasa na kunipa nishati chana. Kwanza kabisa, maeneo yenye kelele hunipa hisia ya uhai na mwendo wa maisha. Sauti za watu, muziki, magari au shughuli mbalimbali hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia inayoendelea kusonga mbele. Hali hii hunipa nguvu na kunisaidia kuepuka kuzama kwenye mawazo ya zamani ambayo hayaleti furaha. Pili kelele hunifanya nisifikirie sana mambo ya nyuma. Katika maeneo yeo ya kimya, akili hupata nafasi ya kuchimba kumbu kumbu na wakati mwingine hukumbuka mambo yenye uchungu. Kelele hunisaidia kuweka akili yangu kwa kitu ambacho kinaendelea na kunipa kitu cha kuzingatia hivyo kulinda afya yangu ya akili. Maeneo yenye kelele pia hunisaidia kuongeza hali ya kujiamini na udhubutu kuwa miongoni mwa watu na shughuli kuna nifanya nijisikie mwenye ujasiri zaidi. Mwenye mtazamo chanya na mwenye matumaini mapya. Ni kama nishati ya mazingira inanisaidia kusukuma mbele. Vile vile kelele hunipa njia ya kujitibu kihisia, kusikiliza muziki kwa sauti kubwa au kuwa katika mazingira yenye sauti nyingi hunisaidia kuachilia hisia. Kupunguza mzigo na mawazo na kujisikia nafuu. Hii ni njia yangu binafsi sana ya kukabiliana na hisia ngumu. Pia, maeneo yenye kelele hunifanya nijisikie nipo salama zaidi. Kimya kikubwa wakati mwingine huleta upweke au hofu ya ndani. Lakini kelele hunipa hisia ya uwepo wa wengine na mshikamano wa kijamii. Kuongezea. Napenda maeneo yenye kelele kwa sababu hunisaidia kujieleza. Katika mazingira yenye sauti na harakati, ninaweza kucheza, kuimba au kuzungumza kwa uhuru bila kujihisi. Nimebanwa hii hunipa furaha na uhuru wa kihisia. Hata hivyo. Ninaelewa kuwa kelele nyingi zinaweza kuchosha, hivyo ninachagua kelele zenye maana. Kama muziki ninao upenda, maeneo yenye shughuli chanya, au mazingira ya kijamii yenye furaha sio kelele za fujo au vurugu, bali kelele zinazoleta uhai na matumaini mwisho kabisa. Kupendelea maeneo yenye kelele ni sehemu ya njia yangu ya kujilinda kihisia na kiakili. Ni mbinu yangu ya kukabiliana na mawazo ya zamani na kuendelea mbele. Kelele hunisaidia kuishi wakati wa sasa na kujenga kumbukumbu mpya zenye furaha. Kwa ujumla, napendelea mahali penye kelele kuliko kimya kwa sababu hunisaidia kuepuka mawazo ya siku ngumu nilizopita hunipa nishati chanya na hunifanya nijisikie na mwenye matumaini.

Kwa upande wangu siweki picha yangu mtandaoni mara nyingi. Sababu kuu ni kwamba sipendi kuhatarisha faraga yangu. Hasa kwa sababu picha zinaweza kutumiwa vibaya na watu wa sio na nia njema. Ninaamini kuwa mtandao ni mahali pana sana na lenye watu wa aina mbalimbali. Mara picha inapowekwa mtandaoni ni vigumu kudhibiti. Nani anaiona? Anaipakua au anaifanyanyia nini? Hilo hunifanya niwe mwangalifu zaidi kabla ya kushiriki picha zangu binafsi. Kuna hatari ya wizi wa mtandao wa utambulisho katika mtandao. Picha zinaweza kutumika kuunda akaunti bandia, kufanya udanganyifu au hata kuharibu sifa ya mtu bila yeye kujua. Kwa sababu hiyo. Naona ni busara zaidi kuthibiti kile ninachoweka hadharani. Tatu, sipendi pia kuhukumiwa au kutafsiriwa vibaya kupitia picha. Watu wanaweza kutoa maoni au kufanya dhana kuhusu maisha yangu bila kunifahamu vizuri. Kuepuka kueka picha kunanipa amani ya akili na kunisaidia kuhishi maisha yangu bila presha ya mtandao ya jamii. Pia ninaamini kuwa thamani ya mtu haitokani na picha au likes za mtandaoni bali inatokana na tabia, maadili na mchango wake kwa jamii hivyo si hisi haja ya kujitangaza kupitia picha ili kuthibitisha thamani yangu. Vile vile, kuepuka kuweka picha mtandaoni hunisaidia kulinda usalama wangu binafsi. Kuna watu wanaoweza kufuatilia au kutumia taarifa ndogo ndogo kujuwa nilipo au ninachofanya. Kutokuwa wazi sana mtandaoni, kuna nifanya nijisikie salama zaidi. Pia nimechagua njia hii kwa sababu napendelea maisha ya faraga. Si kila jambo la maisha yangu linahitaji kuwa la umma. Kuna vitu vinabaki kuwa binafsi na hilo unipa uhuru na utulivu wa ndani. Hata hivyo. Hii haimanishi kuwa napiga kabisa mitandao ya kijamii. Ninaitumia kwa thahadhari. Hasa kwa kupata taarifa muhimu, elimu au kuwasiliana kwa njia salama. Tofauti ni kwamba na chagua ni shiriki mawazo au taarifa sio picha zangu binafsi. Mwisho, wa maelezo yangu, uamuzi wangu wa kutoweka picha mtandaoni ni sehemu ya kujilinda na kuheshimu mipaka yangu binafsi. Ni njia yangu ya kuwakikisha kuwa ninatumia teknolojia kwa busara bila kujiweka hatarini. Kwa ujumla, siweki picha yangu mtandaoni. Kwa sababu napenda kulinda faraga na kuzuia matumizi mabaya jambo linalonipa amani ya akili. Na usalama zaidi. Katika ulimwengu huwa kidijitali.

Kitabu ninachokipenda zaidi kinaitwa The Pearl, kilicho andikwa na John Steinbeck. Hiki ni kitabu ambacho kimenigusa sana kihisia na kiakili. Kwa sababu kinafunua kwa undani maisha ya binadamu, tamaa, matumaini na madhara ya ndoto zisizothibitiwa. Ingawa ni kitabu kifupi, ujumbe wake ni mzito na wa kudumu akilini. Kwanza kabisa, ninakipenda kitabu hiki kwa sababu ya muheshimiwa muhusika mkuu, Kino. Kino ni mvuvi maskini. Anayeishi maisha ya kawaida pamoja na mke wake. Ambaye jina la mke wake ni Juwana na mtoto wao alikuwa anaitwa Koyotito. Kinachonivutia zaidi kuhusu kino ni jinsi anavyo anza kama mtu mnyenyekevu, mwenye upendo kwa familia yake na mwenye ndoto rahisi za kuboresha maisha yao. Tabia yake inahakisi watu wengi katika jamii. Hasa wale wanao pambana na umasikini, lakini bado wana matumaini ya maisha bora. Hadithi inaanza kwa tukio la kusikitisha ambapo, mtoto wa kino anaumwa baada kudungwa na nge, nge. Tukio hili linaonyesha wazi ukosefu wa haki na tofauti za kitabaka katika jamii. Kwani, daktari anakataa kumsaidia mtoto huyo, kwa sababu tu wazazi wake ni maskini. Hili lilinifanya nione jinsi jamii inavyoweza kuwa katili na isiyo na huruma kwa watu wasio na uwezo wa kifedha. Ugunduzi wa lulu kubwa, 'The Pearl.' Ndio kiini cha hadithi nzima. Lulu hii inawakilisha ndoto, matumaini na ahadi ya maisha bora. Lakini pia inakua chanzo cha matatizo makubwa. Mwanzoni, Kino anaiona lulu kama baraka kutoka kwa mungu. Njia ya kumpeleka mtoto wake shule, kununua nguo bora, silaha ya kujilinda na hatimai kujinasua kutoka kwenye umaskini. Hili linaonyesha jinsi binadamu anavyoweza kufungwa na matumaini makubwa. Hata hivyo, kadri hadithi inavyoendelea, lulu hiyo inaanza kuleta tamaa. Wivu, chuki na vurugu, watu waliokuwa wakimzunguka Kino, wanaanza kubadilika. Wengine wanataka kumdhuru ili wapate lulu hiyo, na wengine wanamlaghai. Hapa ndipo Steinbeck anapotufundisha kwamba, utajiri au fursa kubwa bila hekima, inaweza kuleta uharibifu badala ya furaha. Kinachonigusa zaidi ni mabadiliko ya tabia ya Kino. Kutoka kuwa mtu mpole na mwenye upendo, anaanza kuwa mkali, mwenye wasi wasi na hata mwenye ujeuri. Anaanza kupoteza amani ya akili na mausiano yake hasa na mke wake Juwana. Ambaye mara nyingi anonekana kuwa na hekima zaidi. Juwana anatambua mapema kuwa lulu ile ni laana badala ya baraka. Lakini sauti yake inapuuzwa. Hili linaonyesha jinsi mara nyingi binadamu hupuuza ushauri mzuri kwa sababu ya tamaa au kiburi. Mtindo wa uandishi wa John Steinbeck, ni rahisi lakini mwenye nguvu sana. Anatumia lugha nyepesi kueleza mambo mazito ya maisha. Mwisho wa haditi ni huzuni lakini una fundisho kubwa sana. Inatuonyesha kwamba si kila kitu kinachoonekana kama baraka ni baraka kweli. Kwa sababu ya namna John Stanbeck ameandika 'The Pearl' niemeaza kumpenda sana kama muandishi. Ana uwezo wa kueleza ukweli wa maisha ya binadamu kwa njia ya haditi rahisi, lakini yenye maana pana.

Moja ya manthari mazuri zaidi niliyowai kuona ni ikulu ya rais. Manthari ya ikulu ya rais hunivutia sana kwa sababu inaunganisha uzuri wa mazingira ya asili. Mipangilio wakisasa usalama na heshima ya kitaifa. Ni mahali panapo onyesha uzuri wa nchi nidhamu na historia kwa namna ya kipekee. Kwanza kinacho nivutia kuhusu manthari ya ikulu ya rais ni mazingira yake ya kijani kibichi. Bustani zake zimepangwa kwa ustadi mkubwa zikiwa na nyasi zilizo katika hali nzuri miti mikubwa na mauwa yenye rangi nzuri manthari hii huleta hisia ya utulivu na amani. Na inaonyesha jinsi mazingira yanavyoweza kutunzwa kwa uangalifu mkubwa. Pili, usanifu wa majengo ya Statehouse ni wakuvutia sana. Majengo yanaonyesha mchanganyiko wa historia na usanifu wa kisiasa. Jambo ninaloifanya ionekane ya kifahari lakini pia ya heshima. Rangi, miundo na mipangilio wake wakisimamlaka ya kitaifa na hadi ya uongozi wa inchi ukiangalia majengo hayo unahisi fahari kuwa raia wa inchi yenye taasisi zilizo kinara. Manthari ya ikulu ya rais pia inavutia. Kwa sababu ya hali ya utulivu na nidhamu inayo tawala eneo hilo. Hakuna kelele zisizo za lazima. Kila kitu kinaonekana kupangwa kwa mpangilio maalum. Na mazingira yanaonyesha uwajibikaji mkubwa. Hali hii hunifanya ni tafakari umuhimu wa nidhamu katika uongozi na katika maisha ya kila siku. Ikulu ya rais ni mahali penye maana kubwa ya kihistoria na kitaifa. Ni kitovu cha maamuzi muhimu yanayo athiri taifa nzima. Kuiona au kuitembelea hunifanya nione kuwa manthari siyo tu uzuri wa macho. Bali pia uzito wa majukumu na maamuzi yanayofanyika humu. Hilo huongeza thamani ya kipekee kwenye uzuri wake. Manthari ya ikulu ya rais pia hunivutia kwa sababu sababu ni mingi sana. Kama vile usalama wake na hali ya juu. Ingawa usalama ni mkali hauondoi uzuri wa eneo hilo. Badala yake unaongeza hali ya utulivu na ulinzi. Jambo linalofanya mahali pale lionekane salama na lenye hadhi hii inanifanya nitambue umuhimu wa usalama katika kulinda taasisi muhimu za taifa. Vile vile, mpangilio wa barabara, usiyo na maeneo ya wazi ndani ya ikulu ya rais, unaonyesha ufikiriaji wa muda mrefu. Kila kitu kinaonekana kuwa na nafasi yake maalum. Manthari hii hunipa funzo kuwa uzuri wa kweli mara nyingi unatokana na mipango mizuri na utekelezaji makini. Zaidi ya uzuri wa mazingira, ikulu ya rais hunipa msukumo wa kifikra na kimaono, ninapoiona nafikiria kuhusu uongozi, uwajibikaji na huduma kwa wanainchi wote, hunikumbusha kuwa nafasi za juu zinahitaji maadili mema, nidhamu na kujitoa kwa ajili ya wengine. Pia, manthari ya ikulu ya rais hunifanya nione tofauti kati ya uzuri wa asili na uzuri wa mamlaka. Si mahali pa burudani au starehe binafsi, bali ni mahali pa majukumu makubwa. Hilo linaifanya manthari yake iwe ya kipekee, zaidi ikilinganishwa na maeneo mengine mazuri kama fukwe au msitu.

Ninangoja na kuangalia barua pepe kila siku kwa sababu nina majukumu na shuguli mbali mbali. Zinazo, nihitaji mawasiliano ya mara kwa mara. Katika maisha ya sasa, barua pepe imekua chombo muhimu sana cha mawasiliano. Hasa katika maswala ya kazi, masomo, biashara na taifa rasmi. Ninangoja barua pepe kila siku kwa sababu ina inaaminika na ni rasmi. Taarifa nyingi muhimu hutumwa kupitia barua pepe. Kama vile mawasiliano ya kikazi, taarifa za masomo, fursa za kazi, udhibitisho wa miadi au taarifa za kifedha. Kwa kuwa nina shuguli tofauti, ni lazima niwe makini ili nisiikose barua pepe muhimu inayoweza kuathiri ratiba au maamuzi yangu. Pili, kuangalia barua pepe kila siku hunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Asubuhi, ninapoangalia barua pepe, ninaweza kujua ni majukumu gani yanahitaji kushugulikiwa haraka. Ni barua zipi zinahitaji majibu ya dharura na zipi zinaweza kusubiri. Hii hunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi na kuepuka msongamano wa kazi. Tatu, kwa sababu nina kazi mingi ya kufanya kila siku, mbalimbali. Barua pepe hunisaidia kuwasiliana na watu tofauti tofauti kwa wakati mmoja bila usumbufu. Nirahisi kutuma au kupokea taarifa kutoka kwa watu walioko maeneo tofauti bila kuhitaji simu za mara kwa mara. Hii hunifanya niwe mwepesi katika kushugulikia majukumu yangu ya kila siku. Kuongezea. Ninangoja barua pepe kila siku kwa sababu hutumika kama kumbukumbu. Tofauti na mazungumzo ya mdomo au ujumbe wa kawaida. Barua pepe hubaki kama ushahidi wa mawasiliano. Naweza kurejea barua pepe ya awali ili kudhibitisha maelekezo, tarehe au makubaliano fulani. Hili ni muhimu sana hasa katika maswala ya kazi na masomo. Pia, kuangalia barua pepe kila siku hunisaidia kubaki nikiwa nimeunganishwa na ulimwengu wa kitaaluma. Taasisi nyingi, mashirika na hata vyuo hutumia barua pepe kama njia kuu ya kutoa taarifa. Kukosa kuangalia barua pepe kunaweza kusababisha mtu kukosa taarifa muhimu au fursa adimu. Hata hivyo. Ingawa ninaangalia barua pepe kila siku. Ninajaribu kufanya hivyo kwa nidhamu. Siko tayari kuangalia barua pepe kila dakika mbali huwa na muda maalum wa kuzikagua. Hii hunisaidia kuepuka usumbufu na kulinda umakini wangu wakati wa kufanya kazi nyingine muhimu. Vile vile, nina tofautisha kati ya barua pepe muhimu na zisizo muhimu. Si kila barua pepe ninayoipokea, inahitaji hatua ya haraka. Baadhi ni matangazo tu taarifa za jumla au ujumbe usio na umuhimu wa haraka katika shuguli zangu kila siku. Uwezo wa kuchuja barua pepe hunisaidia kutumia muda wangu kwa busara. Kwa upande mwingine, kuangalia barua pepe kila siku hunijengea uwajibikaji na uaminifu. Watu wanaoitumia barua pepe wanatarajia majibu kwa wakati unaofaa. Kujibu kwa wakati huonyesha nidhamu, heshima na umakini katika kazi au majukumu niliyokabidhiwa kufanya.

Ndiyo, napenda sana kuzungumuza kuhusu siyasa. Kwangu mimi siasa sio tu mada ya mijadala mikali bali ni eneo lenye burudani elimu na fursa kubwa ya kujifunza kuhusu uongozi na maisha ya jamii. Ninapoizungumuza siasa, huwa naiona kama darasa la wazi, linalofundisha namna jamii, zilendeshwa na maamuzi ya navyofanya. Kwanza, ninapenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu inanibamba na kuniburudisha. Mijadala ya kisiasa mara nyingi huwa na hoja tofauti. Mitazamo inayo kinzana na mifano halisi kutoka maisha ya kila siku. Hii huifanya iwe mada hai isiochosha na yenye mvuto mkubwa. Kuona watu wakitetea hoja zao kwa nguvu, hunifanya nifikirie zaidi na kuchambua mambo kwa kina. Pili, siasa hunipa nafasi ya kujifunza mengi kuhusu uongozi. Kupitia mijadala ya kisiasa, ninaelewa sifa za kiongozi mzuri na yule asiye mzuri. Najifunza kuhusu nidhamu, uwajibikaji, maamuzi, mawasiliano na namna viongozi wanavyo shugulikia changamoto zetu. Haya yote ni masomo muhimu ambayo yanaweza kutumika hata nje ya kisiasa, kama katika kazi, biashara au maisha binafsi. Kuongezea, kuzungumuza kuhusu siasa hunisaidia kupanua upeo wa fikra. Si kila mtu ana mtazamo unaofanana na wangu. Napozungumza na watu wenye mitazamo tofauti. Hujifunza kuona mambo kwa upande ingine. Hili hunifanya niwe mtu mwenye uvumilivu anayeheshimu maoni ya wengine na anayejua kuwa tofauti za mawazo nisehemu ya maendeleo ya jamii. Siasa pia hunifundisha kuhusu maamuzi na athari zake. Kila uamuzi wakisiasa unathiri maisha ya watu, kiuchumi, kijamii na hata kisaikolojia. Kujadili siasa, hunifanya nitambue kuwa viongozi wanapaswa kuwa waangalifu. Kwa sababu maamuzi yao yanaweza kuboresha au kuharibu maisha ya wananchi wengi. Hili hunijengea hisia ya uwajibikaji hata katika maamuzi yangu binafsi. Sababu nyingine inayofanya nipende siasa ni kwamba inanisaidia kuelewa historia na mwelekeo wa jamii. Siasa huwakisi matatizo, matarajio na ndoto za watu. Kupitia siasa naweza kuelewa kwa nini jamii fulani iko ilipo. Ilikotoka na inakoelekea. Hii hunipa ufahamu mpana kuhusu maendeleo na changamoto ya dunia. Vile vile, mijadala ya kisiasa hunisaidia kuboresha uwezo wangu wa kuwasiliana. Nina pojadili siasa, hujifunza kupanga hoja zangu vizuri, kusikiliza wengine na kujibu kwa hoja badala ya hisia. Ujuzi huu ni muhimu sana katika maisha ya kitaaluma na kijamii. Hata hivyo napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya heshima na busara. Ninaamini siyasa haipaswi kuwa chanzo cha chuki au migawanyiko. Badala yake inapaswa kuwa jukwaa la kubadilisha mawazo na kujifunza. Ninapendelea mijadala inayojenga, inayoheshimu tofauti za maoni na inayolenga sulihisho.

Napenda sana kutembea maeneo ya karibu na mito na misitu. Haya ni maeneo ambayo hunipa amani ya moyo, utulivu wa akili, na muunganiko wakipekee na maumbile. Kila ninapopata nafasi ya kutembea huko, hujihisi kama ninajirudisha upya kimwili, kiakili na hata kiroho. Kwanza kabisa, mito hunivutia kwa sababu ya maji yake yanayotiririka kwa utulivu. Sauti ya maji yanapopita juu ya mawe, hunipa hisia ya utulivu mkubwa. Hunifanya niondoe mawazo ya kazi, masomo au changamoto za maisha. Kutazama maji yanavyosonga mbele, bila kusimama hunifundisha somo la maisha. Kuwa hata katika vikwazo, lazima uendele kusonga mbele. Pili, msitu hunipa hewa safi na mazingira ya asili yasio na usumbufu mkubwa wa maisha ya mjini. Miti mikubwa, kivuli chake na harufu ya udongo hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Msitu hunikumbusha uzuri wa uumbaji na umuhimu wa kuhifadhi mazingira kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kutembea karibu na mito na misitu hunisaidia pia kuboresha afya yangu ya mwili. Kutembea ni aina ya mazoezi, mepesi, lakini yenye faida kubwa. Hunisaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wa damu na kupunguza msongo wa mawazo. Tofauti na mazoezi ya ndani, kutembea kwenye mazingira ya asili hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha zaidi. Kuongezea, maeneo haya hunipa nafasi ya kutafakari maisha kwa kina. Ninapokuwa pekee yangu nikitembea msituni au kando ya mto kupata muda wa kujitathmini kupanga malengo na kutafakari maamuzi niliofanya au nitakayofanya, ni kama kuwa na mazungumzo ya ndani yasio na kelele za inje. Misitu na mito hunifundisha pia uvumilivu na nidhamu ya asili. Miti hukua taratibu lakini kwa uthabiti. Mto hauharakishi safari yake lakini hufika unako elekea. Mafunzo haya hunisaidia hata katika maisha yangu ya kazi na ndoto zangu. Ikiwemo safari yangu ya kuwa mfanyabiashara wa masoko ya fedha. Pia napenda kutembea maeneo haya kwa sababu hunipa msukumo wa ubunifu. Mawazo mapya huja kwa urahisi. Ninapokua karibu na maumbile nikiwa huko na weza kupata mawazo ya kuboresha kazi zangu masomo yangu na hata maisha kibinafsi mazingira ya asili huchochea akili kufikiria kwa upana zaidi. Kutembea karibu na mito na misitu pia hunisaidia kujenga shukurani. Ninapotazama uzuri wa mazingira haya hutambua kuwa si kila mtu anafursa ya kuyaona na kuyafurahia. Hilo hunifanya niwe mtu wa kushukuru zaidi kwa maisha. Nileo nayo nafuza ninazo pata. Vile vile, maeneo haya hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu mazingira na uhai naona ndege, wadudu, mimea na viumbe wengine wakishirikiana. Kuunda mfumo wa maisha ulio sawazika hii hunionyesha umuhimu wa kila kiumbe katika mazingira na kunifundisha heshima kwa uhai wote. Mazingira haya, hunifanya nijisikie salama, mtulivu na mwenye matumaini, ni tofauti sana na maeneo yenye kelele nyingi au msongamano wa watu, ambao wakati mwingine huniongezea msongo wa mawazo tu.